Napenda kuhusu shirika langu kwa mambo kadhaa mazuri. Ushirikiano mzuri wa timu, wafanyakazi wanasaidiana kushirikiana kufanikisha malengo mazingira bora ya kazi, kuna heshima mawasiriano mazuri na hari inaa chochea kufanya kazi kwa bidii.

Mwezi ninaoupenda zaidi ni Disemba. Napenda Disemba kwa sababu maranyingi huleta mapumziko, sherehe na wakati wa kua na familia na marafiki. Pia ni kipindi cha kutafakari mwaka uliopita na kupanga malengo mapya kwa mwaka unaofuata.